Ndiyo nimewai kufuga mnyama na mnyama ambao nimewai fuga ni aina ya mbuzi na ng'ombe pia kwa sababu unajua pia hawa wanyama wana faida zake tu nafaida nzuri.

Hali ya hewa leo ni shwari iko wastani kuna jua kuna upepo mwanana na nimevaa nguo ambayo, haijanisitiri sana, sijavaa mavazi mazito, kwa sababu hali ya hewa nayo iko sawa kabisa kwa siku ya leo.

Kumbu kumbu ya kutisha, ni ile ambayo nilikuwa kwenye shule, nikiwa mtoto mdogo. Shule ya primary school. Ambapo tulikuwa tunapigwa. Ukikosea unapigwa, hicho kitu kilinitisha sana. Kwenye maisha yangu.

Mchezaji ninaye mpenda sana ni Ronaldo. Ronaldo ni mcheshi na pia anajua kucheza. Alafu ana ule ushirikiano kwenye uwanja. Alafu pia anafunga magoli ambayo. Ni magoli mazuri ya kupendeza ambayo unaeza ukarudia kila mara kwa mara.

Kazi ninayoithamini zaidi ni kazi ya kulinda mazingira. Sababu bila mazingira na kazi ni na kazi ya kilimo. Bila hayo basi ina maanisha hatuna lolote kwenye nchi na dunia sababu kilimo ni uti wa mgongo.

Ningependa kutembelea Fort Jesus kwenye ufukwe wa bahari wa Mombasa. Pia ningependa kutembelea, kuzuru the Amazon, Amazon river na Amazon forest. Ningependa sana kutembelea kule angalao nikajifunze mambo mengi. Alafu pia ningependa kutembelea nchi za Africa ambazo ni za Z-ruins.

Mwezi ninao upenda zaidi ni mwezi wa disemba ambao ni mwezi watu hurejea makwao ama watu kujikusanya kifamilia na kuwepo kwa umoja na ushirikiano na upendo na wenye ya umani unaleta kabisa ubina damu kwenye maishi ya watu.

Mahali ambapo nahisi nimewai safiri pahali pazuri. Ni nyumbani tu sababu sijawai toka kabisa kwenye nchi yangu. Isipokuwa nyumbani, basi nimesafiri tu Nairobi kwenye nchi yangu. Bali na hapo nje sijawai safiri tena, lakini ningependa kuzuru.

Kwa kweli haijawahi kuwa tabia yangu ya kuchelewa labda kama kumetokea na tukio fulani ila mimi ni mtu wa kuwahi hata hivyo napenda pia mtu ambaye anawahi tukiagizana basi pia yeye anawahi mimi ni mtu wa kuwahi kabisa sichelewi.

Sipendi kuogelea sababu ni kitu ambacho sijawahi kijaribu. Saa alafu sipendi kabisa. Sipendi kuogelea labda nikipatana na mtu ambaye anaeza akanifunza labda ninaeza nikajifunza ila kwa sasa. Sio jambo ambalo ninalifikiria.

Napenda kuhimizana na kushirikiana kwenye upendo. Na wakati mwingine kufanya utani ili tukawe tu pamoja kama familia, tukashirikiane. Hivyo, familia ni kitu cha maana sana kwenye maisha yangu.

Ndiyo, ninatokea kwenye sehemu ambayo tunapenda kucheza ngoma sana napenda we napenda kucheza ngoma hicho ni kitu ambacho nimezaliwa nikakikuta aLafu, nikaifadhi ndani yangu. Napenda kucheza ngoma.

Kompyuta naitumia sana kwa kufanyia kazi nyumbani. Kama sijaenda kazini naitumia katika kufanya kazi zangu. Pia naitumia kwa kutazama sinema kwa wakati mwengine.

Siku ninaweza nikakaa hadi nikachelewa. Hadi naeza nikakaa hadi saa sita ya usiku saa saba masaa nane ya asubuhi. Sababu wakati mwingine nafikiria maisha yangu jinsi ambavyo yanaeza kuwa. Alafu pia mwanaume ni mawazo.

Napenda kula mboga za majani. Ni mboga ambazo zina umuhimu sana kwenye mwili wa mwanadamu. Mboga za kienyeji kama managu, terere na mboga zingine kama spinach na sukuma pia mboga nzuri kwa sababu zina ujenga mwili na zina minerals za vitamins.

Nasema napenda sana somo la biolojia, somo la biolojia na somo la kehemia, chemistry. Ni masomo ambayo unajua yana mchango mkubwa sana kwenye matibabu ya mwili wa manadamu hata wanyama pia ni somo zuri.

Michezo ya video ni michezo mizuri, ndiyo, napenda kuzicheza sababu wakati mwingine zina toa mawazo na fikra nyingi na pia zinasongeza muda. Kwa wakati mwingine hata kama hujisikii kuenda wahali, unacheza michezo ya video ili kujiepusha na mambo me.

Mikutano ninayoipenda ni mikutano ile ambayo. Ni mikutano ya aina ya kujihimiza. Mikutano ya kujijenga. Mikutano ya kutoa mawaitha kwa watu. Mikutano ya kupatia mtu moyo. Ni mikutano ambayo inajenga maisha mtu kwenye kiwango kikubwa sana.

Kufanya kazi peke yako inasaidia kwa sababu unakuwa na ule uwepo kufikiria kwa wazi. Hata hivyo kufanya kazi na wengine bado ni nzuri, sababu, mnashirikiana. Ila napenda kufanya kazi peke yangu kwa sababu nawek bidii na mawazo yangu yote na fikra kwenye hiyo kazi.

Mimi siyo mtu wa kustarehe sana kwa hivyo mambo ya starehe nyingi sina ila starehe zangu tu ni zile za kutembea na kula vizuri hivyo tu sasa mambo ya kujiandaa kabla ya starehe sina kabisa.

Nina mahusiano mema sana na wazee wangu. Sababu hao ndiyo wanaonifunza mambo, hao ndiyo wanao nifunza mambo mengi na najua mambo mengi sana kuhusiana na maisha. Wanani jenga, wanani himiza, wanakuwa na jihifadhi kwenye jamii.

Napenda kuandika kutumia kompyuta. Ingawaja hata kwa mkono hado. Ni kitu ambacho ninaweza nikakifanya sababu nimekua nikiandika nikiw kwenye kuanzia kwenye shule ya chekechea na mkono. Ila kompyuta nayo imerahisisha maneno maana niko na speed ya juu kabisa ya kuandika na kompyuta. So napenda kuandika na kompyuta.

Harufu ninayo ipenda zaidi ni harufu ya chakula. Pia harufu ya manukato, mtu akisha kuoga, naipenda. Lakini harufu ya chakula nayo ni tamu sana. Kumbukumbu ninanayo kabisa kuhusiana na harufu ya chakula ni ile ambapo nilikuwa kwenye sherehe. Ya harufu yake ya nyama, wali pilau, ilikuwa ni nzuri sana. Ni harufu ambao naipenda. Na nikipata harufu hiyo huwanajihisi kana kwamba kweli nimefika hapa ndipo nyumbani.

Kwenye timu nawahimiza kwa kushirikiana kwa sababu sisi ni ndugu na dada na kwenye ushirikiano tutafika mbali na tutatengeneza mambo mazuri sana. Kwaivo ushirikiano nasema ni nguvu, utengano ni udhaifu.

Mpira wa besiboli nilio uona ilikuwa kati ya China na marekani. Ulikuwa ni mpira ambao ulikuwa wa kudumisha sana. Na kitu cha ajabu kilichotokea kweli, China wanajuwa kucheza mpira wa besiboli. Nilifurahia sana jinsi ambavyo walikuwa wana cheza.

Kampuni nayoiaminia kabisa ya teknolojia ni kampuni kama ya Baidu na Alibaba. Kwanza Alibaba ni kampuni ambayo unaduhi imesikika ulimwengu mzima. Hata hivyo napenda kampuni ya Tesla. Sababu Tesla sasa wamekuja na mifumo zao mpya ambazo wanazitumia na nnapenda jinsi ambavyo wanafanya.

Napendelea mwanga wa kati sababu mwanga mkali huwa unanifanya nahisi kana kwamba sina uzoefu mzuri sana wa macho kwa mwanga mkali. Mwanga wa kati uko sawa kabisa kulingana pia na macho kuhifadhi macho yangu.

Naifuatilia sana timu ya manchester united. Ni timu ambayo nimeishabikia kwa muda mrefu na ni timu ambayo imenipendeza tu. Hata kama hawatachukua kikombe ila, hii timu inanifurahisha tu naipenda sana Manchester United.

Kitendo cha wema nimechawai ki kukifanya kabisa ni kule kupe kujitoa muhanga na kusaidia mwenzangu, hata kama nilikuwa nimekosa lakini nikajitahidi sana mwenzangu akapate sababu pia naye alikuwa anahitaji.

Kazi za kibinafsi na kazi za maisha ni changamoto mno. Kwa sababu unajua pia mwili unachoka. Ila huwa najaribu sana. Nikiwa kwenye kazi za maisha naweka akili yangu hapo. Inakuwa ni kazi za maisha tu. Naitofautisha sana na kazi za kibinafsi.

Kuhamasisha na kuwakumbusha lengo ambalo limetuleta pamoja ili kufanya kazi hii njema. Kufanya kazi pamoja kwa wakati mwingine inarahisisha sana kuliko kufanya pekee yako. Kufanya kazi wengi nawakumbusha kuwa. Tunaeza tukafika mbali kuliko kufanya kazi pekee yako.

Ningependa sana kuwa na uwezo wa kubadilisha dunia ningependa sana na kuwa na uwezo wa kubadilisha nia ya watu wapotovu ili nikaweke dunia iwe mahali pema.

Ndiyo napenda sana hadithi za ajabu haswa ukisimuliwa kwa utaratibu ni hadithi ambazo zinaleta msisimko kwenye maisha inaleta msisimko kwenye matukio na maelezo yake.

Wakati wa wasiwasi huwa natulia kwanza. Najaribu niwezavyo ili kupoesha wasiwasi. Sababu wasiwasi ni kitu ambacho ni kikubwa sana ambao nina hakika kinaweza kikakupotoshea akili na mafikirio yako. Huwa najaribu sana kujituliza au napata. Usaidizi kutoka kwa mtu mwengine.

Kueka afya nzuri nafanya mazoezi nakula chakula ambaaccho kjniashathili chakula ambacjo kimepikwa vizuri nakunywa maji na pia nazingayia usagi. Hayo ndo mambo ya muhimu sana nakula chakula chenye afya kuzingatia afya yangu.

Familia yangu kwa kutumia muda wetu huwa tunaenda kujibarizi, tunajivinjari, tunaenda kwenye masafa marefu, kuenda tu kujifurahisha na kupunga upepo, kuongea nakuleta furaha kwenye maisha.

Wakati wa usiku ndio nafanya kazi vizuri sababu wakati ambapo usingizi unakuja unanijia basi ndivyo nangangana kabisa niwe macho nikafanye kazi na hapo ndipo najikuta nimefanya kazi kubwa sana kuliko hata kazi ya mchana.

Ndio napenda kujifunza historia, mambo ya kihistoria yana kumbusha na yanaelimisha, unajua ninini kilicho tokea hapo awali, unajua kweli umetokea wapi na mwelekea wako ni wapi, unajua pia unakojifunza hatuwa ambazo ume, mumechukua kama wanadamu mahali pambapo mumefikia. Ziwe hatuwa za kimaisha ama teknolojia.

Napenda pilau na bado pia napenda kuku. Ni vyakula ambavyo ni vitamu sana kwangu nikila nahisi kama kweli nimekula. Ni chakula ambacho kinanipendeza sana. Kinanipa hamu ya kula kila wakati.

Sio sipendi sana chakula cha haraka ila kwa wakati mwingine kina ufaida zake kina manufaa sababu unakipata kwa upesi kama umechelewa ama kama ulikuwa unakihitaji sana ila napenda chakula changu kiwe ambacho kimepikwa vizuri kwa utaratibu.

Teknolojia imekuwa ni kama inaenda mbadala na maisha. So kuishi bila teknolojia inaeza kuwa ngumu kidogo sababu ni mambo ambayo tumeyazoea. Na kila kitu kinahitaji teknolojia. Mfumo huu ni kama mfumo wa kimaisha.

Napenda kulala mapema. Sababu kulala mapema, utaamka pia kesho yake ukiwa umetulia. Utaamka mwili kama uko sawa. Umejianda kwa siku nyingine kupambana pia na maisha. So kuamka, kulala mapema ni jambo zuri.

Ndio, napenda asali, sababu pia asali ni tamu kwenye mdomo, kwenye ulimi, asali ni tamu, pia asali inasaidia, inamanufaa mengi kwenye mwili, hata hivyo kwenye ukiongezea, asali pia huwa inasaidia katika kiko hozi.

Ndiyo, natumia mitandao ya kijamii, haswa, mtandao wa tiktok na mtandao wa whatsapp. Mitandao ni mfumo wa mtandao ambao imesaidia sana katika mawasiliano. Na kusafirisha ujumbe kwa upesi mno.

Wafanyikazi wapya huwa nawakaribisha kwa kuwaonyesha kazi na kuwasimulia jinsi ambavyo kampuni ilivyo kuwafanyia maandalizi ya kuwatembeza ili wakajue zaidi kuhusiana na kampuni.

Huwa najikinga kwa kutumia mwavuli. Ama kwa wakati mwingine, natafuta kivuli tu. Natafuta mahali ambapo kuna kivuli na najikinga kutokana na jua kali. Kinaeza kuwa ni kivuli cha nyumba. Chaweza kuwa ni kivuli cha mti. Ama kivuli kwa kutumia mwavuli.

Mwaka mpya kwa kusherehekea, huwa nausherehekea kwa kwende nyumbani, na kutana na wazazi, na kutana na familia nzima, tuna kunywa, tunakula, tunaongea, tunajumuika pamoja, tunacheka.

Kwa kujiandaa kuenda kwenye mkutano huwa na jiandaa na jihami na kwa kurejelea msuwada ambao tunaoenda kuongelea ambao uliopita iliniwe na majibu sahihi kwenye mkutano huo.

Naoga mara moja kwa siku au mara mbili kwa siku hata mara nne ikiwezekana kwa sababu inalingana na jinsi ambavyo kiwango cha joto cha mwili kipo ndipo naoga.

Ndiyo nimeai kuyiona bahari. Bahari ya Indian Ocean wakati nilikuwa Mombasa kwenye ufuko. Na nilifurahia sana kuiona bahari. Sababu ilikuwa ni mara yangu ya kwanza. Sijai ona kipande cha maji, sehemu ya kipande cha maji. Kubwa kikubwa hivo.

Video huwa naitazama ku inategemea. Natazama video kutokana na YouTube channel. YouTube channel natumia kutazama cinema. Ama natumia Vbox kutazama cinema. Wakati mwingine natumia Netflix kutazama cinema TikTok natumia kwa mambo ya utani na kusoma.

Mafunzo ambayo yamenisaidia kazini ni kujituma, kunyamaza na kujitia hamnazo kwenye kazi yako. Kuwa mkweli kwa sababu ukiwa mkweli kila kitu kinakua sawa. Unafanya unakuwa na utenda kazi ambao upo wazi.

Nilikuwa napenda sana somo la biolojia na somo la kemia, chemistry nima asomo ambaye nilijivu, nilifraia sana nilikuwa na yani nilikuwa tu nafrahi sana na ndio nilikuwa nayaelewa zaidi.